Wakati wa jua kali, ninapenda kujikinga ili nisichomeke sana. Kwanza iwepo niko nyumbani ninapenda sana kukaa ndani ya nyumba kuliko kukaa nje kwenye jua kali. Ninapenda nikiketi kwa kiti, huku nikitazama runinga, iwapo hakuna jambo jingine lolote nilikuwa ninafanya. Iwapo sitazami runinga, ninaketi pamoja na jamii yangu tukipiga gumzo, ama tunaweza kuwa tukizungumzia mambo muhimu katika maisha. Iwapo ninataka kukaa nje, ninapenda kukaa kwenye kivuli cha mti. Ninaketi chini ya kivuli, huku nikisoma kitabu, ama nikitulia tu ili nipumzike. Wakati hakuna mti karibu, ninapenda kutengeneza kivuli changu kwa kutumia leso ama kwa kutumia mkeka. Ninafanya hivo kwa kuukaza mkeka kwenye kamba na pia kueka mahali palipo juu. Kama vile naeza kuuanika mkeka huo kwenye kamba za kuanika nguo na hapo chini kivuli kinatengenezwa. Ninapenda kufanya hivi mara nyingi ninapotaka kukaa nje ila kuna juakali. Wakati huwa juakali huwa pia kuna joto jingi. Kwa hivyo ninapenda sana kuyanywa maji. Ninakunywa maji kiasi kama cha lita mbili kila siku wakati ambao kuna joto. Ninapenda pia kutengeneza juisi ya matunda swafi. Ninatumia mashine inayotumia umeme kufinya juisi kutoka kwa matunda hayo. Juisi ile nitainywa pole pole wakati ule nikikaa kwa kivuli. Iwapo nikomjini ninapenda kwenda kwenye majumba ambayo yana kivuli. Kama ni wakati wa kununua vitu sokoni ninapendelea sana kununulia wauzaji ambao wana miavuli. Sipendi sana kuenda soko isiyo na kivuli wakati wa juakali. Wakati huu pia kuna vumbi jingi. Hivo ninaepuka sana mambo ya kuenda kutembea mjini. Iwapo nitatembea mjini, ninapenda kufanya hivo wakati wa asubuhi na ama wakati wa jioni kabisa ambapo hakuna juakali sana na pia hakuna watu wengi. Iwapo lazima nitembee mara kwa mara ninapenda kujifunika mwavuli kwani mwavuli unazuia joto jingi kuni choma siyo tu kuutumia mwavuli wakati wa mvua.

Kuna mambo ambayo yanafanya ni upende mtaa wangu. Kwanza ni mtaa mtulivu na wenye amani. Wengi wa wakaaji wa mtaa huu wanapenda kufanya mambo yao kama wametulia na hawapendi vurugu na migogoro. Watu wengi wanaamka asubuhi mapema kuenda kazini na wanarudi wakati wa jioni. Watoto pia wanaiga tabia njema ya wazazi wao. Watoto wanacheza karibu na majumba yao ama kwenye uwanja kwa amani. Sio virahisi kusikia watoto wamegombana ama wameanza vita mahali ambapo wanacheza. Pili napenda mtaa hu kwani ni mtaa safi. Hakuna takataka kila mahali. Majumba yote yanamahali pa kutupa takataka. Wakaaji pia wanapenda kuwa wasafi na wanaweka takataka mahali moja. Iwapo mtu atapatikana akitupa takataka ovyo, anaonywa. Pia kwenye uwanja mahali ambapo watoto wanacheza, wanapenda sana kuhakikisha kuwa hakuna uchafu. Pia majumba haya yamepangwa vizuri na hakuna jumba ambalo linaachilia uchafu wa seawage ovyo ovyo. Uchafu wote unaelekezwa mahali pamoja. Kuna hewa safi kwani pia hakuna viwanda hapa karibu. Mara nyingi viwanda huachilia hewa chafu ama moshi unaochafua hewa karibu na mahali ambapo watu wanapenda kukaa. Ninaupenda mtaa huu sana pia kwani ni salama. Mambo ya wizi ama ukora ni ngumu katika mtaa huu. Mkubwa wa mtaa huu amegekelea sana na kuhimiza sana mambo ya usalama. Iwapo mtu atashikwa akiwaibia wenzake anaweza kuchukuliwa hatua. Anaweza pia kupigwa nawe waakazi wa mtaa huu. Imekuwa kitambo sana tangu niliposikia kisa cha mtu kupatikana ameiba ama amevichukuwa vitu vya wenyewe. Kwa hii sababu, watu wanakaa kwa amani. Ninapenda mtaa huu pia kwani ninapata kama vile shule ama hospitali hapa karibu. Pia kuna soko ambalo linamaduka yanayoweza kuuza vitu mbalimbali. Mara nyingi ninapata huduma ninazohitaji pia kama vile gym ndani tu ya mtaa huu. Wafanyi biashara wamejikakamua sana kuhakikisha kwamba bithaa zote na huduma zote ambazo wakaaji wa mtaa huu wanahitaji zinapatikana hapa karibu. Ninaona nitaweza kukaa kwenye mtaa huu kwa muda mrefu kabla ya kufikiria mambo ya kuhama.

Kuna vitabu ambavyo ninapenda kuvisoma. Kwanza, napenda kusoma vitabu vya hadithi. Ninapenda kusikia hadithi nasoma hadithi za kweli, na pia, napenda kusoma riwaya. Ambazo, zinaezakua ni hadithi za kubuniwa. Ninapenda sanasana kusoma hadithi za mapenzi. Ninapenda kujifunza kutokana na maisha ya watu, ama mambo ambayo wameyapitia katika maisha. Sana sana vitabu vya hadithi huwa ni vya kutowa mafunzo ama maelekezo. Sana sana vitabu hivi huonyesha jinsi watu walivyofanya mambo mazuri na mambo hayo mazuri kuwarudia. Pia kuna vitabu ambavyo vinaangazia maisha ya watu ambao waliishi vibaya na baadaye hayo kuja kuwarudia. Ninapenda sana kujifunza kutoka sana sana kwa watu ambao walifanya mambo mazuri. Hadithi hizi huweza kuwa ni za mambo ya zamani ama hadithi ambazo zinaendelea kutoka kufanyika katika maisha haya ya sasa. Ninapenda pia kuvisoma vitabu vya dini. Mimi ni mkristo na ninapenda sana mambo ya dini. Hivo ili kujiendeleza na kuendelea kukua katika dini yangu ya ukristo, ninapenda kuvisoma vitabu hivi. Vitabu vya dini vinapatikana kanisani ambapo vinapeanwa bure ama pia ninaweza kuvinunua kwenye maktaba. Kuna maktaba balimbali ambazo zinauza vitabu vya dini. Ninajifunza mambo mingi kama vile tambia nzuri ambayo yesu alikua anafunza tuwe nayo. Maisha ya watu wa hapo awali kwenye bibilia kama vile yesu na wanafunzi wake na pia ninajifunza mambo kama vile unyenyekevu na mambo ya maombi. Ninapenda sana pia kusoma vitabu vya sayansi. Niliweza kusoma sayansi ya kemia ya viwanda. Nilipokua katika chuo kikuu na wakati huu ninaendelea kuifanya kazi hii katika kiwanda cha maua ya pareto hivo ninapenda kuendelea kujifunza mambo mengi ya sayansi. Kwani sayansi inabadilika mara kwa mara. Ninapenda pia kuvisoma vitabu vya teknolojia. Teknolojia inayo nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Siku hizi mambo mengi aslimia kama tisini yanahusika na teknolojia. Teknolojia ipo shuleni, kanisani na hata nyumbani hivo ninapenda sana kuenda na wakati na kujua mambo ambayo yanaibuka ya teknolojia. Bila kufanya hivi na kusoma vitabu vya teknolojia, nitajipata kwa ulimwengu ambawo siwezi kufanya mambo mengi na pia siyaelewi mambo. Hivo, ninapenda sana kujifunza. Ninapenda kuvinunua vitabu na pia ninasoma vitabu ambavyo vinapatikana katika mtandao. Kununua vitabu ni bei ghali, lakini iwapo kitabu kitapatikana kwenye mtandao ninakisoma. Changamoto inayotokea wakati ninaposoma vitabu mtandaoni. Ni kwamba mara kwa mara ninajipata nimeacha kusoma na kuanza kujiingiza kwa mambo mengine kama vile kutaka kuangalia mambo yanayoibuka ama maoni ya watu kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, X, Instagram na pia TikTok.

Ninatumia simu yangu sana kwa mawasiliano. Mara nyingi kupiga simu ama kutuma jumbe. Ninapenda sana kupiga simu sana sana nikiwapigia jamaa zangu huko nyumbani. Kila siku ninawapigia wazazi wangu simu wakati wa asubuhi kabla ya kuenda kazini. Ninapenda kuwajulia hali na kujua hali yao ya kiafya. Ilivyo. Ninapowapigia simu, pia wanaweza kunieleza jinsi hali ilivyo nyumbani. Wanapenda pia kunijulisha mambo mbalimbali yanayotendeka, kama vile ikiwepo ni msimu wa kupanda wananijulisha. Ninapenda pia kuwapigia wafanyi kazi wenzangu simu, ili kuwasiliana kuhusu mambo ya kazi. Ninapenda pia kuongea na marafiki zangu, kupiga gumzo. Na kujuliana hali baada ya muda. Ninapenda pia kutumia njia mbali mbali za kutuma jumbe kama vile barua pepe ama kutuma ujumbe kupitia mtandao wa whatsapp. Ninatumia mtandao wa whatsapp sana kuliko ninavyotumia barua pepe. Mara nyingi ninatumia barua pepe kuwasiliana mambo ya kazini. Iwapo ni mambo ya nyumbani ama kuwasiliana na marafiki zangu ninapenda kutumia mtandao wa WhatsApp. Naona kwamba ni rahisi kutumia mtandao wa WhatsApp kuliko vile ilivyo kutumia mtandao wa barua pepe. Bali kwa ujumbe wa kazini naona ni vizuri kutumia barua pepe. Ninapenda pia kutumia simu kufanya mambo mengine kama vile kuingia katika mitandao ya kijamii na pia kuangalia matukio mbali mbali kama vile kuangalia kwenye YouTube.

Kazi ninayo idhamini sana ni kazi ya uwalimu. Hata kama mimi siyo mwalimu, ninaidhamini sana na kuiheshimu sana kazi ile. Walimu wanayo majukumu mengi ila wanayafanya bila kulalamika na pia wanao upendo mwingi wanapofanya kazi hii. Walimu wanapelekewa watoto wachekechea ambao hawajui kusoma wala kuandika. Wengi wao kwa wakati yule hata hawajui maana ya shule. Ila mwalimu anao uwezo wakuwafunza kwa upendo. Akawaonyesha jinsi ambavyo wanashika kalamu kutumia vitabu na baada ya mda mfupi unapata kwamba watoto wale wameanza kujua kuandika na kusoma. Mara nyingi wazazi wanajaribu kufanya hivi na wanashindwa. Ila walimu wanawafunza bila shida yoyote. Walimu pia wanayo majukumu ya kuwafunza maadili na kuwaelekeza watoto. Unapata kwamba watoto wengine wanapo pelekwa shuleni huwa ni watu watukutu na wasio na nidhamu. Kuna wazazi wengi ambao hawatilii maanani mambo ya kuwafunza nidhamu na maadili mema watoto wao. Ila wanawapeleka shuleni. Ili watoto hawa waweze kuishi vizuri na kwa amani bila kuwa wasumbufu. Mwalimu anachukulia hilo likiwa jukumu lake na kuwafunza nidhamu na kuwafunza maadili mema. Hivo walimu wanao uwezo wakubadilisha tabia za watoto. Utapata kwamba kuna watoto ambao wanatabia za kushangaza kama vile kuwaongelesha vibaya watu wakubwa, kupenda kupigana na pia kupenda kuwawezi. Kuna watoto ambao wanapenda kuviiba vitu vya wenzio. Mwalimu utampata badala ya kuwaadhibu vibaya ama vikali watoto wale. Anawachukua na analifanya jukumu lake kuwabadilisha na kuwarekebisha. Unapata baada ya mda watoto ambao hawakuwa na nidhamu ama walikuwa na tabia za kushangaza kama vile kuwaongelesha watu wakubwa vibaya bila heshima ama kuwawezi wanaweza kubadilika na wakakua watoto wazuri. Walimu pia wanaweza kuwafunza watoto masomo mbalimbali ikiwemo hesabu, sayansi, geografia na pia luga mbalimbali. Mambo ambayo ni magumu kwa wazazi wengi. Baadae, walimu wanawasaidia sana, wanafunzi, sio tu kupita mitihani, bali kuchagua kazi ambazo wangependa kuzifanya na takapokuwa maisha ya baadae. Walimu unapata kwamba wanawaangalia watoto na kuona ujuzi wao na kuwaelekeza katika kuchagua kozi. Unapata kwamba mwalimu atamuona mtoto anayetaka kuwa daktari na labda hana ule uwezo na utampata akimwambia ama kumwelekeza kufanya kazi nyingine kama vile ya ualimu ama kuwa dereva kulingana na vile atakavyo ona uwezo wake. Hata kama walimu wanalipwa mishahara, ninaona kwamba wanao upendo mwingi kwa watoto, na pia wanazo nia njema kwa watoto wanaowafunza. Utapata kwamba hata baada ya kazi zao na baada ya masaa kuisha ya wakati wao kuwa shuleni, bado wanawafuatilia wanafunzi, kuona kuwa wakona maadili mema iwapo wako nyumbani, na pia kuwatunza wakati wanapofanya vizuri. Walimu wanayo roho safi sana kulingana na maoni yangu.

Kuna mambo ambayo ninapenda sana kuyafanya usiku kabla ya kulala. Kwanza ninapata chakula cha jioni. Huwa ninajiunga chakula cha jioni na jamii yangu. Hapo awali huwa nilikuwa ninakula chakula cha jioni pekee yangu masaa ya usiku sana. Ila, jamii yangu ilisisitiza kwamba ni vizuri kupata chakula cha jioni mkiwa wote pamoja kama familia. Nimeanza kufanya hivyo. Pia, ninapenda kuvipanga vitu vyangu nitakavyo vitumia kesho. Ninapenda kuchagua nguo ambazo nitazivaa siku inayofuata. Pia, ninachagua begi ambalo nitalitumia. Iwapo inahitajika kupiga nguo pasi, huwa ninazipiga usiku kabla ya kulala. Ninapenda sana kujipanga, ninachagua hata viatu ambavyo nitavitumia. Baada ya kufanya mambo hayo, ninapenda pia kuoga. Kila usiku kabla ya kulala, huwa lazima nioge na nibadilishe nivae manguo ya kulala. Sana sana ninapenda kuvaa magauni ya aina ya silk. Kwani yanayo nafasi ya kusikia hewa ikiingia na pia yananifanya nisikie kuburudika. Ninapenda pia baada ya kufanya mambo haya kuosha vyombo. Ninapenda kwenda kulala kama nimeshaosha jikoni yangu. Ninapenda kuosha vyombo vyote na pia kupanguza sakafu. Ili nitakapoamuka siku ifuatayo, nipatane na jikoni iliyo safi na niwe tayari kwa siku hiyo. Baada ya kufanya mambo haya yote, ninaenda chumbani mwangu. Mara nyingi ninapenda kutazama sinema ama kutazama matukio ya siku hiyo. Mara nyingi, ninatazama sinema za kimapenzi. Ninatazama pia sinema za kisayansi ama sinema za wanyama. Kuna siku ambazo, badala ya kutazama sinema, ninapenda sana kusoma vitabu. Ninapenda sana kuvisoma vitabu vya kisayansi ama vitabu vya dini. Baada ya kusoma ninapenda kuingia kitamdani na ninapemda kuoumzika kidogo kuna wakati ambao ninafanya yoga kabla ya kulala. Ninapata kwamba, ninajisikia mchangamfu na kupungukiwa sana na mawazo ninapofanya mazoezi ya yoga. Iwapo nitafanya mazoezi ya yoga huwa ni kwa muda mfupi kama vile dakika kumi hadi dakika kumi na tano. Kwa muda sasa mazoezi hayo yamenisaidia sana kuepukana na mchambuko wa mawazo. Mara zingine ninapenda sana kuhusika na jamii yangu kwa mazoezi hayo ya yoga ila wao hawayapendi. Badaye kitu cha mwisho ninachokifanya kabla ya kulala ni maombi. Mimi ni mkristo na ninaamini sana mambo ya maombi. Kabla ya kulala, ninapenda kuomba. Huku nikimshukuru mungu kwa kuwa nami siku nzima. Kwa mambo mazuri ambayo ananifanyia na kunilinda. Pia, ninapenda kuhukabithi, usiku, familia yangu na kazi ninayofanya kwa mungu kupitia maombi.

Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya maembe. Maembe yanatokea msimu wake sana sana kuanzia mwezi wa disemba, januari, februari na kidogo machi ikianza. Kwa wakati huu, maembe huwa ni mengi sokoni na ni rahisi pia kuyapata iwapo unamiti ya maembe. Maembe yenyewe unaeza ukayachuna kwenye mti ama pia unaeza kuyapata yameanguka baada ya kukomaa kabisa. Mara nyingi ninapenda kuyanunua maembe mengi kutoka sokoni. Ninazingatia sana maembe ambayo yamekomaa vizuri na sio yale ambayo yanachunwa kama hayajakomaa. Unapata kwamba maembe ya kichunwa kama hayaja komaa na kuwekwa kwa muda huwa yanageuka rangi ya ngozi yake na huweza ukadhani kwamba yamekomaa kabisa. Maembe yaliokoma kabisa ni matamu na hivyo yanatengeneza juisi ilio tamu sana. Ninachagua pia maembe ambayo ni makubwa. Juisi ya maembe, aina ya maembe ambayo ni makubwa, huwa ni mzuri yanamaji mengi na kutoka kwa maembe kidogo, unaeza ukaipata juisi nyingi. Ninanunua maembe sokoni ama kama nimeeda nyumbani ninaweza kuyachuna ama kuyaokota maembe shambani. Baadae, ninaenda na maembe hayo kwangu. Siku ambayo ninatengeneza juisi ya maembe ninaanza kwa kuyaosha na kuyakata sehemu ambayo huwa ina juisi. Ninatupa maganda yake na pia mbegu. Mbegu na maganda ya maembe yanaweza yakatumika kutengeneza mchanga. Hivo yanawekwa ili kumwaga shambani ambapo yanaongeza rotuba. Baadae ninatumia mashine ya umeme ya kufinya juisi kutoka kwa maembe. Mashini ninayoitumia inaeza kufinya juisi yote kutoka kwa maembe. Ile sehemu ambayo ningumu huwa ninaitupa. Hiyo pamoja na maganda ndio napeleka shambani kwa ajili ya kutengeneza rotuba. Baada ya kufinya juisi, mara nyingine ninaongeza viungo kama vile ninaeza nikaongeza sukari ama ninaeza nikaongeza iliki. Mara nyingi ninapenda msimu wa maembe nikatengeneza juisi nyingi na kuiweka kwenye chupa na pia kuiweka kwenye jokofu. Juisi hii nitaeza kuinywa wakati ambapo hakutakuwa na maembe sokoni. Mara zingine ninatengeneza juisi kidogo ambayo mimi na jamii yangu tunaweza kuinywa wakati huo huo. Ninapenda sana kuinywa juisi ya maembe ikiwa baridi. Hivo, baada ya kuitengeneza, ninapenda kuiweka kwenye jokofu kwa muda kidogo ili ipate ile baridi. Ninapenda sana kuinywa juisi ya maembe wakati wa jua kali. Inaniburudisha na pia ninasherehekea pamoja na jamii yangu. Kuna wakati mwingine ambao ninanunua juisi ya maembe kwenye maduka makuu ama kwenye hoteli. Ninapo nunua juisi ya maembe, ninazingatia sana iwe iliyotengenezwa kwa usafi ama ikue brand ambayo mimi mwenyewe ninaipenda ama ninaiamini. Napenda sana juisi ya maembe.

Ninapenda kununua vitu kwa kutumia simu. Mara nyingi ninanunua vitu vya nyumbani kama vile mboga na vitu vya kutumia kila siku kwenye nyumba. Ninapenda pia kununua chakula, viatu na pia mavazi. Ninapenda pia kununua vitu ambavyo vinahitajika kwa dharura sana sana nikiwa nyumbani ama kazini. Ninapenda kutumia simu kwani ni haraka sana kununua vitu. Mara nyingi unapata kwamba unavihitaji vietu kwa dharura na hauwezi fika sokoni ama kwenye maduka makubwa wakati ule. Hivo inakua ni rahisi sana uchague vitu na kuvinunua kwa kutumia simu. Ninapenda jinsi pia mtu anavyoweza kununua vitu ambavyo viko kwenye maduka mbalimbali kwa muda mfupi. Kwa mfano, unapotaka kununua nguo, chakula na vitu vinavyo patikana sokoni pekee. Itakubidi kutumia mda mwingi kwenda hadi sokoni. Halafu utembee hama utumie gari hadi kwenye maduka ya manguo na pia itabidi sana, tena uende ukanunue vyakula. Hivi vitu ukitumia simu ni haraka na utaweza kuletewa zote pamoja. Pia unaponunua vitu kwenye simu, unapata kwamba unapata kuwona vitu vingi kutoka kwa kampuni balimbali na pia unaweza chagua kutoka kwa hizo. Pia napenda jinsi ambavyo unaweza kulinganisha sana sana bei. Unaweza kusoma pia maoni ya watu hapo sana sana kwa mtandao ya jinsi vitu hivyo vilivyo. Pia unaweza kusoma huduma ya maduka mbalimbali ambayo yanauza vitu kwa kutumia simu. Iwapo ninapenda sana kununua vitu kwa kutumia simu kuna wakati mwingine ambao inabidi niende sokoni ama kwenye maduka. Mambo ya kutumia simu kununua vitu pia yanasaidia sana kutumia muda vizuri. Kwani vitu vinapokuja unaweza kuwa pia ukifanya jambo jingine. Iwapo mtu ni mgonjwa ama mimi mwenyewe ndie mgonjwa nyumbani ninaweza pia kutumana na kuletewa dawa kwa haraka. Ninapenda pia kununua vitu kwa kutumia simu kwani ni salama. Mala nyingine unapata unahitaji vitu wakati wa usiku. Ambapo sio salama kuwa ukitoka nyumbani. Wakati huo unapata kwamba utaagiza kitu kwa kutumia simu na kitu kile kitaweza kuletwa. Ingawa kununua vitu kwa simu, kuna manufaa mengi, kuna changamoto pia ambazo zinatokana na kununua vitu kwa kutumia simu. Kwanza, kuna walagai wanaotumia mitandao hii. Unaweza ukaagiza vitu na ukakosa kuletewa kabisa. Pia, unaweza ukaagiza vitu na kukaletewa vitu mbadala. Kwa mfano, umeagiza nguo nyeusi ukaletewa ya langi ya kijani. Kuna watu ambao wana pia wanasema kuwa wana vitu ambavyo unahitaji ila hawana, baada ya kuwatumia pesa hawataleta. Ninapenda wauzaji kwenye mtandao wa simu ambao wanakubali uwalipe watakapoleta bidhaa zao.

Ningependa sana kutembea mji wa Dubai. Mji wa Dubai uko katika nchi ya United Arab Emirates. Ni mji maarufu sana duniani. Watu wengi sana sana matajiri wanapenda sana kutembea mji huo. Wasanii pia wanapenda sana mji ule. Nimeona mambo mengi sana mazuri ya mji huo. Nimeona pia watu maarufu duniani wakiandika ama kuonyesha picha zao wakiwa katika mji ule wa Dubai. Ningependa sana kwenda huko. Changamoto kuu ya kutaka kwenda mji wa Dubai ni ukosefu wa fedha.itanigharimu pesa nyingi sana kuutembelea mji wa Dubai na hivyo itabidi nimeweka pesa nyingi. Itabidi nimeweka pesa kwa karibu miaka mbili nikisave ili niweze kupata pesa za kutosha za kuenda Dubai. Ningependa kutembea maeneo mbali mbali. Sana sana watu maarufu wanapoenda Dubai wanapenda kuendesha magari yao kwenye mchanga. Mahali pale kunapendeza na pia michezo ile ya mchangani inapendeza zaidi. Nimeweza kuwaona watu wengi pia ambao wanatarajia kuenda sana mji wa Dubai. Sidhani kuna msimu ama mwezi ambao ni mzuri zaidi wa kuenda Dubai. Unaweza ukaenda wakati wowote pale mwakani. Watu wengi, ikiwemo karibu mamilioni ya watu, wanaweza kuuzuru mji ule. Ni mji ambao unahitaji pesa mingi sana ili kupata mahali pa kulala na pia vyakula. Dubai pia kuna maduka sana sana ya mavazi na pia kunayo maduka ya dhahabu. Watu wanapenda sana kuenda kule kununua dhahabu. Kuna watu ambao wanapenda sana kuenda huko kutembea almaarufu vacations. Watu wengi duniani wanatarajia kwamba watapata uwezo wa kuenda kule. Napanga kwamba wakati ambao nitaenda Dubai nitaenda na jamii yangu. Watafurahia sana kwani wamekua na matarajio ya kuenda huko pia. Tumekuwa tukiweka pesa kwa muda sasa ili ila pesa zenyewe hazijatosha. Itabidi tumeendelea kuekeza. Tukiwa kule, tungependa pia kununua zawadi. Ninaona kwenye mtandao watu wakiandika kwamba kuna maeneo mazuri ya kununuliana zawadi. Kuna zawadi za aina mbalimbali kule. Nikiwa huko, nitajaribu pia vyakula mbalimbali vya kiarabu. Kwani Dubai ni mji wa kiarabu. Viongozi wa kiarabu ambao wanaishi Dubai pia ni matajiri sana. Ningependa pia kutembelea jumba kubwa linaloitwa Baj Khalifa. Nasikia kwamba hilo ndiyo jumba refu zaidi kuliko majumba yote duniani. Waaarabu walitumia pesa nyingi sana kujenga jumba hilo. Nimeliona mara nyingi kwenye picha na pia nimewaona watu wengi maarufu na wasanii wengi wakiweza kutembelea jumba hilo. Nitafurahi sana nitakapopata uwezo ama kufikisha fedha za kwenda mimi na jamii yangu kutembea mji wa Dubai.

Ninaitumia mitandao ya kijamii. Ninaitumia sana sana kuwasiliana na watu. Kupatana na watu wageni. Na pia kuweza kuona mambo ambayo watu wanayafanya ninaweza pia kusoma maoni ya watu kwenye mitandao hii. Ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, X, Instagram, TikTok. Kuna mambo mengi sana ambayo ni ya uongo. Ninapenda sana kusoma maoni ya watu kuna watu spesheli ambao ninawafuata kwenye mitandao ya kijamii ambao wanamafunzo mazuri. Ama vitu ambavyo wanaweka kwenye mtandao ni mambo ambayo yanaweza kunisaidia. Ninaangalia sana mambo ya urembo kama vile mafuta na sabuni. Ama pia ninajifunza kufanya make-up kwenye mtandao ya kijamii. Ninaangalia pia maduka yanayouza vitu mbalibali ikiwemo, mavazi, vyakula na pia ma vitu vya urembo kama vile mafuta na make-up. Ninapenda pia kuwasiliana na watu. Mara kwa mara ninaweza kuwatafuta watu ambao niliwahi kushiriki na wao pamoja katika maisha yangu ya hapo awali. Kama vile marafiki zangu ambao tuliweza kuwa nao shuleni katika shule ya msingi ama katika shule ya upili ama pia chuo kikuu. Kama sina nambari yao ya simu ama kama sina uwezo wa kuwafikia, ninaweza nikawatafta kwenye mitandao hii ya kijamii na kutukaeza kuungana tena ama tukaweza kuwasiliana. Ninapenda pia kuvitafta vitu ambayo ni rahisi sana kutafta kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, nilipokuwa nikitaka kwenda kwenye harusi. Niliweza kutafuta nguo ambayo ilikuwa inahitajika kuvaliwa na ilikuwa rahisi sana, ikilinganishwa na kutembelea maduka ya nguo kutafuta nguo ile. Ninapenda pia vile watu wengine walivyo wakarimu kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu ambao ukiwauliza jambo lolote watakujibu kwa haraka. Kuna watu ambao pia hawataweza kukusaidia. Kuna watu ambao wanatoa maoni mengine kutokana na machungu ya maisha yao ama pia kutokana na kuwa na roho chafu ama wivu. Watu hao wanaeza hata kuwatusi wenzao kwenye mitandao ya kijamii. Iwapo kuna changamoto na mambo mengi ambayo si mazuri yanayotokana na mitandao ya kijamii, ninapenda kuitumia kwani kuna manufaa pia ya kutumia mitandao hiyo.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

Kuna mambo ninayoyafanya ili kushirikiana na timu. Kwanza ninapenda kufanya na kumaliza majukumu niliyogawiwa kwenye timu. Mara nyingi nikiwa kwenye timu napata kwamba tunagawa majukumu ili kuimaliza kazi. Kila mtu anapewa majukumu sana sana yaliyo sawa na ya wengine. Ama mtu anapewa majukumu katika sehemu ambayo ana uzoefu mwingi. Ninapenda sana kumaliza majukumu na kazi yangu kwa wakati ambao unafaa. Sipendi kuchelewa ama kuenda kwenye mkutano ama siku yenye tuliyoagana kama sijamaliza majukumu yangu. Pili, ninapenda kuomba usaidizi wakati ambao sielewi kitu ama nimeshindwa na majukumu yoyote. Sipendi kunyamaza iwapo niko na shida. Kwani itakuwa gharama kwa timu kwani itafika wakati ambao ninafaa kumaliza kazi yangu na haitakuwa imekamilika. Iwapo pia kuna mtu ana shida yoyote ama ameshindwa kufanya majukumu yake, ninapenda sana kusaidia. Usaidizi huu unaeza kuwa kwa kutoa mafunzo ama pia kusaidia mtu kufanya kazi yake ama kumsaidia katika majukumu yake. Ninapenda pia kuwa mwepesi wa kuwasiliana. Mara nyingi mawasiliano yanakuwa tatizo sana kwenye timu. Ninapenda kuwa mnyenyekevu kwani iwapo sitakuwa mnyenyekevu itakuwa ngumu sana kwa watu wengine kuniongelesha. Bila mawasiliano haitakuwa virahisi kugawa majukumu ama kujieleza iwapo mtu ameshindwa na majukumu yake. Pia iwapo mtu atataka msaada na hatuna mfumo mzuri wa mawasiliano itakuwa ni ngumu na kazi haitafanyika. Ninapenda sana pia kushirikiana na timu kwa kufika ama kuhudhuria mikutano. Mara nyingi katika timu kuna mikutano ya mara kwa mara. Mikutano hii inaeza kufanyika kwenye mtandao ama pia ikawa mikutano ya kikao. Inapohitajika mkutano wa kikao ninahakikisha kwamba ninatenga wakati na ninahudhuria mkutano huo. Pia iwapo mkutano unafanyika mtandaoni ninahakikisha kwamba nimejitayarisha na kuingia kwenye mkutano wakati unaofaa. Iwapo kuna mambo ambayo tunafaa kujadiliana ama kuna mambo ambayo ninafaa mimi mwenyewe kuyazungumzia, ninachukua muda kabla ya mkutano ule ili kuyapitia mambo yale. Iwapo kuna majukumu niliopewa ambayo ninafaa kuyawasilisha kwenye mkutano huo, ninahakikisha kwamba nimejipanga na pia nimemaliza majukumu ama kazi ile na kuipitia kabla ya kuenda kuwasilisha. Pia ninapenda kuwa mtu muwazi. Iwapo kuna jambo amblao halijanifurahisha kwenye timu, ninaweza kulizungumzia bila kuwafanya wengine kujihisi vibaya. Ninapenda pia wakati ambao nimeulizwa maswali kuyajibu kwa uwazi, sipendi kuwa mwongo, na pia ninapofanya makosa. Ninapenda kusema ukweli kwamba nimekosea na iwapo itakuwa vizuri ninaomba kusaidiwa na ninaepuka sana kurudia makosa hayo kwenye timu.

Ninapenda kufanya kazi za nyumbani isipokuwa kazi ya kufua. Ninapenda sana kufanya kazi ya usafi. Pili ni kuosha nyumba, kuosha malazi, na pia kuosha vyombo jikoni. Kila siku, baada ya kupika, kupakua na kula chakula, ninapenda sana kuosha vyombo. Asubuhi huwa ninaosha vyombo, punde tu baada ya kupata chakula cha asubuhi. Ninapenda kuacha jikoni ikiwa safi wakati ambapo naenda kazini ama ninapoenda kanisani siku ya jumapili wakati amabao ninatayarisha chakula ninapenda kuendelea kusafisha na kuondoa uchafu huku nikiendelea kupika. Sipendi kuweka uchafu, hadi nitakapomaliza ati ndio nioshe mara moja. Ninapenda pia kuosha vyombo, baada ya kula chakula cha jioni. Kabla ya kulala, ni nahakikisha kwamba vyombo vimeoshwa na kila mahali kukapanguzwa. Ili tunapolala tuwache jikoni ikiwa safi na siku ifuatayo naanza na mambo ya kupika sio kuosha kwanza. Ninapenda pia kuziosha taulu zinazotumika kwenye jikoni. Ninapenda kupanguza sakafu na pia ninapenda kupanguza vyombo ambavyo pia havitumiki iwapo vimekaa kwa muda na vimepata vumbi. Ninapenda pia kusafisha chumba cha kulala. Ninabadilisha malazi yangu kila jumamosi. Baada ya kubadilisha malazi, ninaosha. Ninatumia mashine ya kufua nguo. Sipendi kufua nguo kwa mkono. Ninapo badilisha malazi yangu. Pia huwa ninapanguza na kuosha sakafu. Ninapanguza ukuta iwapo utakua na vumbi kuta za nyumba yangu ni nyeupe na hivyo zinapata uchafu mara kwa mara. Sipendi uchafu wa vumbi unao onekana kwenye kuta. Ninafunza watoto wangubpia kuosha vyumba vyao vya kulala. Iwapo pia hawajajua vizuri jinsi ya kuosha sana sana chini ya kitanda. Ninawapea wakati kila jumamosi wafanye kazi hizo. Ninapenda pia kuzipanga ama kuvipanga vitu vili vyoko katika chumba cha kulala. Sipendi chumba ambacho vitu vimetapaka kila mahali. Ninapanga pia nguo. Ninaweka nguo katika kila sehemu yake. Kwa mfano, ninaweka shati pamoja, kando na makoti. Ninapenda nguo ambazo zimepigwa pasi. Hivo, baada ya kufua na kuanika nguo, zikisha kauka, ninapenda kuzipiga pasi. Ninapenda pia kazi ya upishi. Mara nyingi, mimi ndiye ninaye wapikia watu wa jamii yangu. Wanapendelea sana vyakula vyangu. Mara nyingi ninapikia na kuwaandalia. Wakati wa asubuhi, huwa tunapenda sana chai. Hivo ninawapikia chai. Wanafurahia sana wakati ninapowapikia chapati, ama ninapowapikia keki. Wanapendezwa sana na maposhi yangu. Nami ninafurahia sana. Isipokuwa kazi ya kufua, ninapenda kazi za nyumbani.